Mimu hupenda msimu wa Krismasi, msimu wa Disemba sababu msimu huyo kwanza, huwa ni msimu wa furaha huwa ni msimu wa kusherehekea na kufurahia na wapendanao na familia na wenzio na pia huwa inasaidia na inatoka ninaenda mashambani kuenda kutembea kule. So huwa inasaidia sana kutoka mjini kuenda mashambani ambapo kumetulia na kuna amani na kuna utulivu la pili wakati huu msimu huu wa Krismasi na Disemba ni msimu ambayo watu wana kazi na watu wanataka kufanyiwa kazi kwa nyumba zao na nini kwa hivo hunisaidia sana kupata mapato ya kifedha.